Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Napenda nguo zinazo fanya zinazo faa na zinazo fanya nijisikie vizuri nguo ni zaidi ya kitu tunacho kivaa ni njia ya kujieleza kuonyesha tabia na hata hisia zetu kwa hivo ninapofikiria sipendi tu mtindo bali pia namna sinazonifaa nifqnya nijiskie huru napenda nguo zinazofaa hali ya hewa na hali na mahali nilipo. Tuseme ikiwa ni joto napenda nguo nyepesi na zinazo kupumua ili ni nisihisi joto kupita kia asi. Kufanya, hii hufanya kuwa rahisi kwangu kufanya shughuli za kila siku bila usumbufu. Kwa upande mwingine, ikiwa ni baridi napenda nguo zenye joto na zinazo nifunika vizuri. Ambazo zina nilinda na kunifanya nijisikie salama. Napenda nguo ambazo zenye rangi nzuri na zinazofaa kwa hali ya hisia zangu. Wakati mwingine napenda rangi zinazoleta furaha na nguvu na wakati mwingine napenda rangi zinazo nipa amani. Nguo zinaweza kuathiri jinsi unavyohisi na jinsi watu wanavyo kuona. Hivyo ni muhimu kuchagua vizuri. Napenda nguo ambazo ni rahisi kutumia na zinazo faa kwa shughuli zinazofana. Ikiwa ni shule au kazi, napenda nguo rasmi kidogo lakini zenye mtindo. Ikiwa ni burudani au mchezo, napenda nguo za kawaida zinazo faa harakati. Hunisaidia kuwa na urahisi wa kufanya mambo bila kuzuiwa na nguo. Napenda nguo zinazonifanya nijisikie vizuri. Huru na zenye mtindo, unaofaa kwa hali yangu na shughuli zangu. Si lazima ziwe za gharama kubwa au maarufu. Bali ziwe sahihi kwangu na zinalingana na utu wangu. Ndiyo maana nikijibu nasema napenda nguo zinazofa kwenye mtindo. Na nguo zinazofanya nijisikie huru. Sipendi nguo ambayo nikivaa nakuwa na wasiwasi sana. Naanza kuvuta chini. Naanza kushindwa kutembea. Naanza kutafuta leso. La, napenda nguo ambayo nikivaa, nakua huru na nakua sawa kwa watu.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Kuongeza uzalishaji kazini ni jambo ambalo nalichukulia kuwa muhimu sana. Siku yoyote bila taji inahisi kama muda umeisha bila matokeo. Kwa hiyo, mimi nafanya mambo kadhaa kuhakikisha kuwa kazi yangu imefanyika kwa ufanisi na matokeo yanatokea kwa kiwango bora. Kwanza kabisa, huanza kwa kupanga kazi zangu kwa utaratibu. Ninajua kazi yote lazima ianze kwa kupanga vipaumbele napanga kazi muhimu zaidi mwanzoni. Ile inayoathiri matokeo ya wengine au inayoathiri matokeo ya timu kwa pamoja. Kwa njia hii muda timu kwa moja, kwa njia hii muda wangu na nguvu zinatumika kwa njia ya busara na si kupoteza rasilimali kwa mambo yasiyo na umuhimu mkubwa. Pili, napunguza nafasi, napunguza vitu vinavyoweza kunivuruga. Hii ni pamoja na kuweka simu au mitandao ya kijamii kwa utulivu wakati wa kazi. Na kuhakikisha mazingira ni tulivu. Na nimegundua kuwa kila kitu kidogo kinachovuruga akili kinaweza kupunguza uzalishaji wangu. Kwa hiyo, napanga muda wa mapumziko ili nishughulikie mambo mengine wakati wa kufanya kazi. Ninatumia teknolojia za kisasa zinazoongeza ufanisi. Hii inaweza kuwa programu za kupanga kazi, kalenda au hata vifaa vya kufanyia kazi haraka kwa kutumia vipaji vya uendeleshaji. Pia ninajitahidi kujilenga nidhamu binafsi ili binafsi hii ni muhimu kwa sababu mara nyingi kwa sababu mara nyingi tija inategemea jinsi mtu anavyotimiza ahadi yake binafsi kujitolea kunafanya kazi kwa bidii na kutoacha kazi kwa urahisi kunanisaidia kuendelea na bidii kukamilisha kila nilipo kukamilisha kila jambo ninalokusudia.